Napenda kujifunza jambo jipya kutokana na faida ambayo naipata kwenye hilo jambo au hata kama siyo faida ya kuniongezea chochote lakini najua lita kuja kunisaidia kesho yangu, kwa hiyo mambo mapya kujifunza ni mengi na napenda kujifunza vitu tofauti tofauti kufanya katika umri wangu huo niliyo nao wa ujana.

Binafsi, mimi siyaelewi sana kuhusiana na mpira wa baseball, kutokana na mazingira ya huku kwetu. Kwa hiyo sina ambacho ninakijua zaidi kuhusiana na baseball, zaidi sana sana ninaona kwenye TV, ninapoangalia movie, huwa naona kitu kama hicho. Lakini kwa huku, sina experience, kwa hiyo siwezi kudanganya.

Kwa karana hii ya sasa hivi kusoma gazeti sio sio kitu cha cha kusema ndiyo sana sana tu miaka hiyo huku nyuma wakati nasoma sekondari ndo nilikuwa naona magazeti lakini kwa sasa hivi muda mwingi sana watu tupo kwenye social media tunatumia simu kwaiyo meimarachese sana mimi kusoma gazeti.

Napenda kitanda kizuri. Hata kama ni kigumu lakini kama ni kizuri, napenda. Napenda kitanda kizuri ambacho najua nitalala. Nikiwa comfortable bila ya kupata shida yoyote, kuamka mwili ukiwa unaniuma, mgongo unauma. Kwa hivyo, kitanda kizuri ni best. Kuliko, kitanda kigumu halafu pia ni kibaya.

Kukuhusu mpira wa miguu naipenda sana timu ya yanga kwa nchi yangu ya Tanzania. Mi timu ambayo naipenda ya yanga na muda ambao nimeanza kuipenda. Sikumbuki ni mda gani lakini ni ule wakati nimeona familia yangu hasa baba yangu, anashabikia sana timu hiyo. Kwa hiyo na mi ni kajikuta tu kwa mapenzi yangu naipenda hiyo hiyo timu ya yanga. Mchezo wa kushangaza mimi sio mfuatiliaji sana mpira lakini najua, kitu ambacho najua najua tu kwamba naipenda yanga nampenda nilikua nampenda ni aziz ki japo kuwa sasa hivi hayupo tena yanga yupo moroko kwenye timu ya moroko na mwingine aliye baki ni pakome naye pia na mpenda timu yangu ikishinda najisikia furaha sana sana moyo wangu unakuwa una amani kubwa mno.

Namna ya kufanya marafiki wapya ni kwa namna ambavyo, watu ambao wananizunguka na watu ambao nakutana nao, sehemu tofauti tofauti ninapokwenda. Unakutana na watu tofauti tofauti, kama tunakuwa tupo interested, tunajikuta tunakuwa ni marafiki wapya, na maisha yanaendelea kwa namna hiyo.

Swala muziki silewekagi, huwaga nasikiliza tu muziki wowote ambao nahisi, unanipa amani, au burudani kwa wakati huo, huwaga nasikiliza. Mda huo nasikiliza hadi taarabu, kwa hiyo sina muziki maalum kama ni pop, reggae, hapana. Mimi ni nikijisikia kusikiza muziki flani, nasikiliza huo.

Nguvu zangu kazini ni katika kuboresha kitu ambacho nafanya kila siku kiendelee kuwa bora na kuzalisha skills mpya katika ufanyaji wangu wa kazi. Sipendi kuwa pale pale kila siku napenda kujifunza vitu vipya mara kwa mara.

Muda mwingi sana natumia simu, kwa sababu ni kifaa kwangu ambacho ni cha haraka kwa mawasiliano na hata katika kazi zangu, kwa hiyo sina muda maalumu wa kwamba natumia simu, labda nikiwa nimelala ndio situmii simu. Programu ninazotumia zaidi, ni mazirozisha mwanzo, ni zile Instagram, Canva, Google Documents, ni nyingi kwa kweli. Simu yangu ya kwanza ilikuwa ni, walikuwa wanaiita Nokia Asha, I think, kitu kama hicho, ndivyo tulivyokuwa nayo, na ilikuwa mpenzi wangu. Simu inasaidia vitu vingi sana, inarahisisha kupata mawasiliano kwa haraka, tofauti na mifumo ya kizamani, mpaka umtumie mtu barua ndipo upate majibu. Lakini sisi wa hizi unapiga tu simu na kupata majibu papo hapo kama una shida yoyote. Kwa hiyo inarahisisha vitu vingi, na hasa kwa sisi watu ambao ni wa social media. Tunatumia sana Canva, kama hivyo. Kwa hiyo simu inarahisisha kutokana na network na kila kitu. Muda mzuri wa kuzima simu? Hmm, hapana, kwa mimi sina ratiba ya kuzima simu, labda iwe imeisha chaji au nikihitaji kure-start. Hivyo kwa sababu nikizima simu nitakosa wateja wangu kupata mawasiliano, kwa hiyo mimi siyo mzimaji wa simu naachaga simu on ili ikitokea mtu amenipigia hata kama nimelala au amenitumia ujumbe basi nitaukuta kuliko kuizima simu.

Kusubiri kwenye mstari ni heshima na ni namna ya kuonesha adhabu yako kwa sababu kama umekuta watu hapo kwenye mstari, kwanini wewe usisubiri kwenye mstari? Kwa hivyo kwangu ni sawa, ni sehemu ya heshima na utulivu na kukubali zile sheria za hapa eneo husika.

Mara nyingi mvua ikinyesha kama nipo nyumbani basi nita chota yale maji ya mvua kwasababu kwa sisi huku tunapenda sana maji ya mvua yaa mvua naipenda naipenda sana mvua kwasababu inabadilisha hali ya hewa kutokana na hii hali ya ukame inaweka kidogo hali nzuri katika ardhi ambayo tuna kanyaga sisi mvua niliofurahia zaidi sikumbuki lakini ipo sababu muda mwingi mvua ikinyesha napenda kuichezea kama niko nyumbani. Mvua hubadlisha mpango wangu nipale ambapo unataka umepanga kutoka halafu mvua inaanza kunyesha hali yakuwa huna mwamvuli au sehemu ambayo unaenda inabidi usubirie mpaka mvua ikate. Nikiwa nasikia sauti ya mvua najisikia amani sababu najua ikazi ya nature na sisi ni binadamu tunaishi kwahiyo lazima najisikie amani.

Rangi ninayoipenda zaidi, mara nyingi inakuaga ni kijani, inanikumbusha nature, asili yetu. Kitu ninachomiliki kwa rangi hiyo ni mkoba na baadhi ya nguo zikiwa na rangi hiyo na nikivaa nakuwa niko na amani, kubwa sana, najisikia fahari kwa kweli kwa namna ambavyo rangi ile naiona mimi imetulia. Mara nyingi rangi hii naiona kwenye miti sometimes unakuta ofisi imepakwa hio rangi au kwenye design zangu ambazo natumia mara kwa mara.

Ndio, mara nyingi sana nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu, lakini kwa kuwa kwa sasa najijenga kwanza kwenye graphic designer, baadae nitakuja kuwa mfanyibiashara. Kwanza nikamilishe hili, alafu baadae ndo nije niendele kuwa mfanyibiashara, kwa sababu ni ndoto yangu kubwa, na ndio ndoto ambayo naiwaza kila siku.

Kazi za dharura nazishughulikia katika pia kuzifanya vizuri na kuhakikisha haiwi katika hali mbaya kwa hiyo kazi za dharura pia nazipokea kwa sababu zina zina boosti kipato changu wala hazina changamoto yoyote.

Siku yangu ya kuzaliwa mara nyingi naisherehekea kwa kumwomba mungu aendelee kunifanyia wepesi katika mwaka huo mpya ambao nimeingia. Kwa hiyo ni siku ya furaha kwangu na pia ni siku ya kumwomba sana mungu aendelee kunifanyia wepesi na kuniepusha na yale yote mabaya.

Ndiyo, nimezaliwa Tanzania, na ndiyo sehemu ambayo naishi huku huku Tanzania. Nilizaliwa Dar es salaam na pia ndiyo mkoa ambayo bado ninaishi hapa hapa Dar es salaam. Kwa hiyo, ni ndiyo bado ninaishi mahali nilipozaliwa.

Mimi si mwangaliaji sana wa tv na sijaelewa unaongelea mfereji gani katika tv mfereji gani wa tv unaoufuata naona umeandika unaufuata ni unaoufuata.

Kwanza nakubali kwamba huo ni udhaifu wangu kwa namna yoyote ili siwezi kuepuka pili naamua kujirekebisha kwa namna nzuri na hata kama likijirudia hilo swala ni iwe kwa uchache au kwa udogo au lisijirudie kabisa.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano nikiwa shule, mara nyingi. Nilikuwa napenda sana kusoma kwa hiyo, sikuwa na shiriki mara kwa mara, lakini kweli nimewahi kushiriki mashindano ya michezo mbali mbali, pale ambapo nimepata nafasi ya kushiriki mashindano hayo.